Ninahifadhi pesa kwa kuweka mpango wa matumizi na kuzingatia vipaumbele kwanza nafanya bajeti ya kila mwezi nikigawa pesa kwa mahitaji muhimu kama chakula, malipo ya nyumba na usafiri. Baada ya hapo, hutoa sehemu ndogo ya pesa ili kuhifadhi akiba za dharura au malengo makubwa kama kununua kitu muhimu au kusafiri pia napendelea kuepuka matumizi yasiyo ya lazima na kulinganisha bei kabla ya kununua njia hizi hunisaidia kuwa na udhibiti, wakifedha, na kuhakikisha nina akiba salama kwa siku zijazo.